Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumuza, kula pamoja na kushiriki shuguli za nyumbani. Wakati mwingine hutazama runinga au hutembea pamoja wikendi, muda huu hunifanya nijisikie furaha, upendo na kunisaidia kuimarisha uhusiano wetu na familia.

Ninapotaka kustarehe napenda kusikiliza mziki mtulivu au kutazama filamu nyepesi. Wakati mwingine napenda kutembea nje ili kupata hewa safi au kuzungumza na marafiki. Shughuli hizi hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza mawazo na kunifanya nijisikie utulivu na furaha.

Napendelea kutumia GPS ninaposafiri kwa sababu hunisaidia kufika haraka au kuepuka kupotea. Pia hunionyesha njia mbadala na taarifa za trafiki kwa wakati. Hata hivyo, wakati mwingine hutumia ramani ya kawaida ili kujifunza maeneo mapya na kuelewa mazingira vizuri zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa wakati wa mapumziko. Michezo hii hunisaidia kupumzika, kufurahia burudani na wakati mwingine kuimarisha uwezo wa kufikiri haraka. Pia napenda kucheza na marafiki, jambo linaloongeza furaha na mshikamano.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa kofia miwani ya jua na kutumia krimu ya kujikinga na jua. Pia napenda kuwa kwenye kivuli au ndani ya nyumba wakati wa jua kali mchana. Njia hizi hunisaidia kuepuka kuungua kulinda ngozi yangu na kuhisi starehe wakati wa jua.

Ili kulinda mazingira, hufanya mambo madogo madogo kama kukusanya taka, kutumia maji na umeme kwa busara na kupanda miti. Pia hujaribu kupunguza matumizi ya plastiki na kuchagua kutumia usafiri wa umma. Hatua hizi ndogo husaidia kulinda mazingira na kuhakikisha dunia yetu inabaki safi na salama kwa vizazi vijavyo.

Mara nyingi husikiliza muziki wa bongo flavor na pop kwa sababu hunifurahisha na hunisaidia kupumzika baada ya kazi. Pia wakati mwingine husikiliza reggae au muziki wa kimataifa ili kujifunza na kufurahia ladha tofauti. Muziki huu hunifanya nijisikie furaha na hutoa motisha ya kila siku.

Ningependa kutembelea piramidi za misri kwa sababu nisehemu ya historia ya kale na inayo onyesha ustaarabu wa zamani. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu maisha ya watu wa zamani na mafanikio yao. Kutembelea mahali hapa kuna nipa msisimuko na kunipanua maarifa kuhusu historia ya dunia.

Somo la sayansi ninalopenda sana ni fizikia kwa sababu linanifundisha jinsi dunia inavyofanya kazi. Napenda kufanya majaribio na kuelewa kanuni za asili. Somo hili hunipa furaha, hunisaidia kufikiri kwa kina na kunipanua maarifa yangu kuhusu ulimwengu unavyozunguka.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo yenye chakula kitamu au kwenye bustani zenye hewa safi. Wakati mwingine napenda pia kula kwenye pwani au maeneo yenye mandhari mazuri hii hunifanya nijisikie furaha, kupumzika na kufurahia chakula pamoja na marafiki au familia.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, hasa kusaidia shughuli za kijamii na kusafisha maeneo ya umma. Kazi hii ilinifundisha kushirikiana na wengine, kujali jamii na kufanya nijisikie furaha kwa kusaidia wengine bila malipo. Ni uzoefu wa thamani sana kwangu.

Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuzungumuza kwa heshima, kushirikiana kwenye kazi na kusikiliza mawazo yao. Pia hutoa pongezi pale wanapofanikisha jambo vizuri. Njia hizi hunisaidia kuunda mazingira mazuri ya kazi, kuimarisha mshikamano na timu na kufanya kila mtu ajisikie sehemu ya kikundi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha, hucheza wakati wa sherehe, harusi au nikisikia muziki ninaoupenda. Ngoma hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kufanya mazoezi na kufurahia muda wangu kila wakati.

Mara nyingi hufanya mazoezi asubuhi kwani hunisaidia kuamka vizuri, kupata nguvu na kuanza siku kwa motisha. Wakati mwingine, nikiwa na muda mchana ama jioni, hufanya mazoezi ya nyepesi ili kupumzika baada ya kazi. Mazoezi haya hunisaidia kuwa na afya bora na hisia za furaha.

Kupunguza matumizi ya plastiki napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au begi la kurudia matumizi, pia hujaribu kuepuka bidhaa za, plastiki, zinazotumika mara moja na kuchagua kutumia chombo cha vyakula kinachoweza kutumika tena. Hatua hizi ndogo husaidia kulinda mazingira na kuzuia uchafuzi wa plastiki.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na watu wake ni wakarimu, majirani hushirikiana na kusaidiana jambo linalofanya nijisikie salama pia kuna maduka na huduma muhimu karibu hivyo maisha yanakuwa rahisi kuishi katika mtaa huu hunipa amani na furaha.